Mimi napenda hali ya hewa ya wastani. Sio joto kali, sio baridi sana. Ile hali ya asubuhi au jioni. Upepo mwanana kidogo. Jua linang'aa bila kuchoma. Hio ndio tamu.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza. Kuandika mambo, kutafuta taarifa, kupanga kazi na kujifunza vitu vipya. Pia siwezi kukataa mawasiliano na burudani vinachukua nafasi yake. Kuwasiliana na watu, kusikiliza muziki, kuangalia video na kadhalika.

Ninachopenda kuhusu shirika langu ni mazingira ya kufanya kazi kwa ushirikiano. Kila mtu anachangia mawazo yake, tunajifunza kutoka kwa makosa na kuna heshima. Pia napenda lengo la kazi yenye maana ile unahisi unachofanya kinamsaidia mtu fulani, sio kazi tu ya kulipwa.

Baada ya siku ndefu napumzika kwa kujitoa kidogo kwenye kelele, naweza kukaa kimya, kusikiliza muziki laini au kuangalia kitu chepesi kinachochekesha. Wakati mwingine kutembea kidogo jioni au kuzungumza na mtu ninayemwamini hunisaidia sana kuachilia mawazo.

Ndiyo, napenda kununuwa vitu mtandaoni. Ni rahisi na inaokoa muda. Unakaa tu unalinganisha bei unasoma maoni ya watu alafu unaagiza. Cha muhimu ni kuwa makini na wauzaji na usalama wa malipo yako. Lakini bado kuna vitu napenda kununuwa dukani, ili ni vione kwa macho kwanza.

Mafanikio ninayo dhamini kazini ni pale ninapo hisi nimefanya tofauti. Kama kusaidia mtu kuelewa jambo ngumu, kumalizia mradi vizuri au kupata pongezi kutoka kwa wenzangu kwa jitihada zangu. Si tu malipo, bali ni uhakika wa kuwa mchango wangu una maana. Pia napenda mafanikio madogo ya kila siku kama kumaliza kazi nzito kabla ya muda au kushirikiana kwa ufanisi na timu hayo hunifanya nijivunie kweli.

Kusema kweli, kusubiri kwenye mstari kunachosha kidogo, hasa kama kuna foleni ndefu na mambo mengi kichwani. Mwanzoni unakuwa mtulivu, lakini kadri muda unavyo pita, unaanza kuangaliya saa mara kwa mara. Ila, kama niko na simu muziki au, mtu wakuzungumza naye inakuwa rahisi kuvumilia. Wakati mwingine najikumbusha tu kuwa kila mtu anasubiri pia inanisaidia kuwa mtulivu.

Ninapo kutana na tatizo kazini huwanza kwa kulituliya na chukuwa muda kulielewa vizuri, tatizo lenyewe ni nini, chanzo chake kiko wapi, na lina linadhiri nini, baada ya hapo nagawanya matatizo vipande vidogo ili nisitishie sana. Kisha natafuta suluhisho ama kwa kufikiria mwenyewe kushauriana na wenzangu au kuangalia uzoefu wa awali. Nikisha pata mwelekeo na chukuwa hatua moja moja. Muhimu kwangu ni kujifunza kutokana na tatizo si kulitatua tu.

Napenda kuboresha michakato ya kazi kwa hatua kidogo kidogo. Kwanza, ninalenga kuelewa jinsi mambo yanavyo fanywa sasa, ni hatua gani zinazo chukua muda mrefu, ni nini kinacho jirudia na ni sehemu gani zinazo leta matatizo. Kisha napanga njia ya kuboresha kuweka utaratibu rahisi zaidi kutumia zana au teknolojia zinazofaa na kushirikisha wenzangu kupata maoni yao. Baada ya hapo najaribu hatua mpya na kufuatilia matokeo ili kuhakikisha kuboresha kweli kunasaidia. Kwa kifupi, ni mchanganyiko wa ufahamu, kupanga na kujaribu. Hakuna suluhisho moja kwa moja. Kila kitu ni kujifunza kwa hatua.

Napenda sana wali na maharage au ugali na mboga za asili kama mchicha au kisamvu. Vyakula vya nyumbani, vinavyo shiba na vinaladha halisi. Pia siwezi kukata nyama ya kuchoma kwenye mazingira ya marafiki. Hapo raha inaongezeka marambili.

Wakati wa furaha, napenda kucheka sana na kushirikiana na wapenzi wangu wa karibu, marafiki au familia. Pia napenda kusikiliza muziki unaonipa moods nzuri, kuangalia filamu za kuchekesha, au hata kutembea nje, na kufurahia mazingira. Wakati mwingine nafanya mambo madogo tu ninayopenda kama kula kitafunwa kizuri au kucheza mchezo napo. Hujisikia furaha zaidi.

Nimewai kufanya kitendo chawema kama kumsikiliza na kumtia moyo mtu alie kuwa na wakati mgumu au kumsaidia mtu bila kumtarajia malipo. Iwe ni kumpa msaada mdogo, mda au ushauri. Wakati mwingine hata neno jema au tabasamu linaweza kumbadilishia mtu siku yake.

Tunda lango nilipendalo ni embe na penda kwa sababu linaladha tamu, lina shibisha na linaweza kuliwa kwa njia nyingi, bichi, juisi au hata kwenye saladi. Kwa upande wa manufaa mwilini, lina vitamini E nyingi nzuri kwa macho na ngozi, lina vitamini C huimarisha kinga ya mwili, lina nyuzi nyuzi fiber husaidia mmeng'enyo wa chakula, pia hutoa nishati ya asili hasa siku za joto.

Kumbukumbu ya kutisha ni ile wakati nilipokuwa niko kwenye gombea la mvuwa mkali na pepo kali ikinyesha. Ukipiga kengele za mvuwa na tulio kuwa hatujui tutaishia wapi. Ilikuwa hofu ya muda mfupi lakini pia ilinifundisha kuwa kudumisha utulivu na tahadhari ni muhimu. Kisha tukafika salama na bado kumbukumbu inabaki kama kumbukumbu ya hofu iliyo pitishwa.

Mara nyingi wikendi napenda kupumzika na kufurahia muda wa bure. Hii inaweza kuwa kukaa na familia au marafiki, kuzungumza, kucheka au kushiriki chakula, kutembea nje au kufanya mazoezi madogo kama kuenda bustani au pwani, kusoma kitabu au kuangalia filamu, kitu kinacho nilisha akili baada ya kazi ndefu. Wikendi pia ni muda mzuri wa kupanga wiki ijayo kidogo bila kushinikiza ili nianze wiki mpya kwa utulivu.

Kujilinda kutoka vitisho vya mtandaoni ni muhimu sana na mimi ningefanya yafuatayo, moja kutojibu mara moja, sitachanganyikiwa au kushambuliwa kwa hisia badala yake nitaangalia kwa makini ni mtu gani au chanzo ni kipi. Mbili, kukataa kushirikisha taarifa binafsi, sitatoa namba za simu anwani au maelezo yoyote ya kibinafsi mtandaoni. Tatu, kuzima au kublock, nitazuia akaunti au watu wanaotuma vitisho, hakuna haja ya kubakiza mawasiliano hatarishi. Nne, kuripoti kwa mamlaka au platform, kwanzia polisi au huduma za mtandao kama Twitter, Facebook, Instagram, kujenga msaada, kuwashirikisha familia marafiki au watu wanao aminika aminika ili usiwe peke yako. Kwa kifupi, utulivu tahadhali na hatua za kisheria ni njia bora zaidi za kujilinda.

Ili kueka afya yangu nzuri, napenda kufanya mchanganyiko wa mambo ya mwili, akili na lishe. Moja, mazoezi ya mwili mara kwa mara, kutembea, kukimbia au mazoezi nyepesi nyumbani, husaidia moyo, misuli na kuongeza nguvu. Pili, kula vyakula vyenye afya, mboga, matunda, protini na kuzuia vyakula vilivyo chakatwa sana. Tatu, kunywa maji ya kutosha, mwili unahitaji maji kila siku ili kuendelea vizuri. Nne, kupumzika na kulala vya kutosha. Usingizi mzuri husaidia akili na mwili kufanya kazi vizuri. Tano, kupunguza stress, kufanya shughuli za kufurahisha, kutafakari kidogo au kuzungumza na marafiki. Kwa kifupi, ni mchanganyiko wa mwili, akili na lishe unaoifanya afya iwe bora.

Ninaposhughulikia kazi ya dharura napenda kutumia mfumo wa hatua kwa hatua. Moja, kutulia na kutathmin. Kwanza ni naruhusu mawazo kupoa kidogo. Kisha naliacha haraka kufanya chochote kisicho kuwa na maana. Pili, kuhakikisha usalama kama dharura inahatari kuhakikisha nafasi na watu wako salama kwanza. Tatu, kuweka kipaumbele na tafuta sehemu ya kwanza, kazi gani ni muhimu zaidi na inapaswa kufanywa maramoja. Nne, kutenda kwa haraka na kwa makini, kufanya hatua moja moja, kuepuka kufanya makosa yanayoweza kuzidisha tatizo. Tano, kufuatilia na kuripoti baada ya kutatua tatizo la dharura nakusanya taarifa kuona sababu, na kuchukua hatua za kuzuia kutokea tena. Kwa kifupi, utulivu, kipaumbele na tahadhari ni siri ya kushugulika na dharura.

Ningependa kupata mafunzo yanayoniwezesha kuboresha ujuzi wangu kazini kama, moja mafunzo ya teknolojia na zana mpya, kujua kutumia programu au vifaa vipya vinavyorahisisha kazi. Mbili, uongozi na usimamizi wa timu, jinsi ya kuongoza, kuhamasisha na kushirikiana na wenzangu vizuri. Tatu, ufahamu wa kufuatilia na kutatua matatizo, mbinu za kuchambua matatizo na kupata suluhisho la haraka na bora. Nne, mafunzo ya mawasiliano, kuongea kwa ufanisi na wateja wenzangu na wasimamizi. Kwa kifupi, napenda mafunzo yanayoongeza ufanisi, ujuzi na uwezo wa kushirikiana na wengine.